Je ni napenda kuimba naam mini mtu ambaye napenda kuimba sana. Na katika ile hali ya kuimba, naeza sema kwamba ni meweza kujifunza mambo mengi kama vile. Ni meweza kujifunza kutunga wimbo. Na mimi hutumia vifaa kama vile gitaa, piano, kuweza kutunga nyimbo.

Je ni navaa saa naam mini mtu ambaye napenda kuvaa saa sana kwa sababu unapata saa ni pambo nzuri katika ile hali ya mkono ya msichana. Na katika ile hali ya msichana kukuwa na saa, unapata inaweza kukungarisha wee ki binafsi. Ni na saa ambazo unapata kwa mara nyingi inaweza kuendana na nguo zangu kama vile nye kundu, nye upe, nye usi, kijani. Na kwa mara nyingi huwa unapata yaani yaani na ngara na minapenda saa ambazo yaani nizile za bei ghali na kwa kweli huwa zinani garamu garimu pesa lakini ni pambo nzuri kwa ambayo napenda.